Hapana sipendi kupanda milima. Ina uchovu mwingi na mimi sipendi kazi ngumu. Lakini, huwa naona watu wenye wanapanda na wananivutia kwa sababu wananipa changamoto. Na najua kuwa kupanda milima ina uzuri wake, wa kimwili, na pia inaleta utulivu kwa wa kiakili. Nikitazama nikiona marafiki zangu ambao wanapanda milima huwa naona kwamba wanavuta hewa safi wanajiskia huru na wanajiskia wako wako na furaha lakini bado sipendi na siipandi mara kwa mara ila nikipata nafasi naweza nikaifanya mara moja moja.